Je Niendeshe gari au nichukue basi? Gari linatatizo kidogo la mafuta. Linakula sana. Basi ni rahisi na naafu. Lakini leo nina mizigo mingi. Nadhani, gari ni bora. Nitakwenda dukani kununuwa vitu vingi. Baada ya kazi, nitatembelea rafiki yangu alie mgonjwa. Nilazima nimpigie simu kwanza, niangalie kama yuko nyumbani. Ninahitaji pia kununua dawa kutoka famasi. Mipango mingi leo, lazima nijipange vizuri. Hebu niandike orodha, nisikosahau kitu chochote.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

Ninapanga wiki yangu ya kazi kabla hata jumatatu haijafika. Mara nyingi ni jumapili jioni. Nimegundua nikifanya hivyo wiki huanza vizuri zaidi na stress hupungua. Kwanza huangalia wiki nzima. Najiuliza, ni kazi zipi ni lazima zifanyike? Sio kila kazi ni ya dharura na hilo hunisaidia kutochoka mapema. Kisha nagawanya kazi kulingana na uzito wake. Kazi zinazohitaji umakini mwingi nazifanya mapema wiki, jumatatu au jumanne. Wakati huo akili yangu bado iko fresh. Kufikia alhamisi hata kazi ndogo inaweza kuhisi nzito. Sijazi kila siku kwa kazi mfululizo huwacha nafasi ya dharura, mabadiliko na kupumzika maisha hayafuati ratiba kila wakati Pia hupanga mapumziko kupanga wiki bila mapumziko kwangu hakufanyi kazi ni kama safari bila mafuta Unaweza kuanza lakini huwezi kufika mbali Kwa kifupi, sipendi wiki iniongoze napenda mimi ndiyo niiongoze.

Ninapo kuwa na mkutano, sipendi kuingia nikiwa sijajiandaa. Nimejifunza kwamba maandalizi huokoa muda na husaidia kujiamini. Kwanza kabisa, kuangalia lengo la mkutano. Najiuliza, tunataka kufikia nini? Bila hilo, mkutano unaeza kuwa mazungumzo marefu yasio na mwelekeo. Kisha husoma au kupitia tarifa muhimu. Si lazima nijue kila kitu, lakini napenda kuelewa mambo makuu. Hii hunisaidia kushiriki vizuri na kuuliza maswali yenye maana. Pia huandika pointi chache. Mambo muhimu ninayotaka kusema au kuuliza. Hii hunizuia kusahau au kuzungumza bila mpangilio. Kabla ya mkutano kuanza, huhakikisha niko tayari kimazingira. Kama ni mtandaoni naangalia interneti, sauti na kamera. Kama ni ana kwa ana nafika mapema kidogo.

Kwa upande wa mavazi, ni napenda nguo zilizo rahisi na zinazo nifanya nijisikie huru. Sifuatili sana mitindo inayobadilika kila wakati. Napenda nguo zinazofaa mazingira. Kama ni kazi, nachagua mavazi yanayonekana nadhifu na ya heshima. Kama ni nyumbani au mapumziko, napendelea nguo laini na zisizo nibana. Rangi pia ni muhimu kwangu. Napenda rangi tulivu, nyeusi, kijivu, kahawia au rangi nyepesi. Zinanifanya nijisikie mtulivu na nirahisi kuziunganisha. Sipendi nguo zinazohitaji kufikiri sana. Nataka kuvaa haraka na kuendelea na siku yangu. Kama nguo inanifanya nijisikie vizuri, hiyo inatosha.

Nikiwa na kazi ya kufanya, jambola kwanza hufanya ni kuielewa vizuri. Nimegundua kazi nyingi huchelewa kwa sababu mtu hakuielewa tangu mwanzo. Baada ya hapo, hugawanya kazi katika sehemu ndogo. Kazi moja kubwa ikigawanywa, hua rahisi kwanza. Kwanzia ndipo kuna kuwa changamoto kubwa kwa wengi. Napenda pia kueka muda wa mwisho mapema kuliko uliopangwa. Hii hunipanafasi ya marekebisho au changamoto zisizo tarajiwa. Ni kama kujipa muda waziada kimya kimya. Huondoa vishawishi inapobidi. Dakika chache za umakini mzito hufanya kazi kuliko saa nyingi za kusumbuliwa. Na muhimu zaidi huanza mapema. Sisubiri nijisikie tayari kabisa. Maranyingi hamasa huja baada ya kuanza.

Ninatumia kompyuta kwa sababu ni chombo changu kikuu cha kazi na kujifunza. Kila siku napiga hesabu, kuandaa ripoti na kuchambua data. Mbali na kazi, pia hutumia kompyuta kwa utafiti. Ninaeza kupata tarifa haraka, kusoma makala, au kujifunza mambo mapya. Inanisaidia kuwa na uelewa mpana zaidi wa dunia inavyokwenda. Pia napenda kutumia kompyuta kwa kuandika na kuhariri. Kuandika makala, kuandaa maelezo au hata kuratibu miradi kuenda vyema zaidi kwenye skrini. Lakini si kazi tu, napenda pia kupumzika kidogo, kutazama video fupi, kujifunza michezo ya mitandaoni, au kusoma vitu vya burudani.

Hapana, siishi mahali nilipo zaliwa, maisha yamenipeleka sehemu tofauti, na kila hatua imenifundisha jambo jipya. Mahali nilipo zaliwa, ni sehemu ninayoiheshimu sana, ndipo mizizi yangu ilipo. Lakini kuondoka kulinisaidia kuona dunia kwa mtazamo mpana zaidi. Mahali ninapoishi sasa ni tofauti. Kuna watu wapya utamaduni tofauti na njia nyingine za maisha. Mwanzoni haikuwa rahisi, lakini taratibu nilizoea. Kuishi mbali na nilipozaliwa kumejenga uhuru wangu, kumenifundisha kujitegemea na kuzoea mabadiliko. Pia kunanifanya nithamani zaidi mahali niliko toka.

Kushirikia na timu kwangu ni zaidi ya kufanya kazi pamoja. Ninajitahidi kuelewa malengo ya timu na kila mmoja anachangia nini. Kwanza, husikiliza kwa makini. Kujua mawazo na hoja za wenzangu, kunasaidia kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Pili, hushirikisha mawazo yangu waziwazi. Siwezi kusubiri wengine wagundue mambo kama ninawazo, linaloweza kusaidia, ninalishiriki bila hofu. Pia napenda kusaidia pale panapohitajika. Kama kuna changamoto, sijali kufanya sehemu ya kazi ili kufanikisha malengo ya timu.

Ndiyo, ninapenda kujaribu teknolojia mpya. Siyo kila kitu, lakini kile kinachoonekana kinaweza kurahisisha kazi au maisha. Nikiwa nasikia kuhusu teknolojia mpya, huwa na hamu ya kujua inafanya nini. Nauliza, itanisaidia wapi? Kama jibu ni ndiyo, hujaribu bila kusita sana. Ninapenda hasa teknolojia inayookoa muda. Zana zinazorahisisha kazi kupanga au mawasiliano. Hizo hunifanya nifanye zaidi bila kuongeza stress. Lakini, si kila teknolojia mpya naifuata. Kama ningumu bila sababu huiacha. Teknolojia kwangu inapaswa kufanya maisha yawe mepesi, siyo magumu.